Napenda zaidi rangi nyeupe na inanikumbusha siku yangu ya harusi nilipokuwa nimevalia kanzu nyeupe. Na vitu navomiliki venye rangi nyeupe ni mavazi, nguo pamoja na viatu na rangi huwa naiona zaidi katika hivo vitu ambavo huwa navaa nguo pamoja na viatu.

Napenda kujifunza mambo mapya kutokana na ari na hamu ya kujifunza na kujua vitu vipi au kupata maarifa mapya. Miongoni mwa njia ambazo nazitumia katika kujifunza, cha kwanza ni kupitia kuuliza. Kitu kama nikiona sikijui, sikifahamu, napenda niulize kwa wanaojua ili wanieleweshe. Kingine kupitia kusoma vitabu pia napata maarifa na kujifunza mambo mapya. Tofauti na hicho pia muda mwingine huwa najifunza kupitia kutizama kutizama video mbalimbali au documentary mbalimbali.

Binafsi, kipawa nilichokuwa nacho cha kwanza ni kipawa cha kucheza mpira wa miguu vizuri. Kipawa hiki kimeanza kuonekana tangu nikiwa mdogo, na nafikiri pia hii ni tumerithi katika familia yetu. Kwa sabu wazee wetu walikuwa wakicheza mpira na sisi pia tumerithi tunaendelea kucheza. Kipawa kingine nilichokuwa nacho ni kipawa cha uchoraji. Mimi ni mchoraji mzuri, uchoraji wa picha, pamoja na uandishi pia wa maandishi katika mapango.

Majira ninayoyapenda zaidi ni majira ya masika au huli. Na kitu kilichoweza kufanya nipende majira haya. Kunakuwa kuna hali ya hewa nzuri hakuna joto wala jua kali. Na shughuli ninazopenda kuzifanya katika majira haya ya masika au huli ni shughuli za kilimo ambazo zinanisaidia kupata kipato. Pamoja na mazao na chakula. Hali ya hewa wakati huo inakuwa ni nzuri, ubaridi na unyevu. Na kuna kuwa hakuna joto wala jua kali.

Kimsingi katika kupanga kazi zangu za kila siku, huwa natumia namna mbili. Namna ya kwanza ni kwa kuzingatia ratiba zangu za kila siku, lakini namna ya pili kwa kuangalia vipaumbele. Nikianza na namna ya kwanza ambayo ni ratiba za kila siku, huwa nazingatia ratiba ya kazi ambazo nazifanya kila siku. Mfano ninaamka asubuhi na mapema naingia kazini nafanya kazi masaa manne naenda breakfast. Nikirudi naendelea na kazi mpaka muda wa lunch then nikienda lunch nakuja namalizia muda uliobaki saa kumi saa kumi na moja natoka kazini. Huo ni mfumo wa kwanza lakini mfumo wa pili huwa natumia namna ya kutoa kipaumbele katika hizo kazi. Mfano, kama kazi ni ya dharura na inahitaji haraka, inabidi niifanye kwanza iyo kabla sijafanya kazi zingine.

Mara nyingi huwa nasherehekea sikukuu kwa kujumuika pamoja na familia yangu pamoja na ndugu zangu wa karibu. Kisha tukala pamoja, tukanywa kwa pamoja na tukafurahi kwa pamoja. Na endapo nitapata muda wa ziada huwa napenda kuwatembelea ndugu jamaa na marafiki wengine wa karibu. Kwa ajili ya kufurahika nao, kula nao pamoja, kunywa nao, kubadilishana mawazo na mengineo.

Kwa sasa sina ndege yeyote ambaye nafuga hapa nyumbani. Lakini nina mpango wa kuja kufuga ndege. Nitakapokuwa na sehemu ya kutosha ya wazi ambapo nitaweza kuwafuga ndege wengi. Miongoni mwa ndegi ambao napenda kuwafuga ni kuku bata, kanga, pamoja na njiwa.

Kwa upande wangu, ninapenda kucheza michezo na hususani hasa mchezo wa mpira wa miguu. Na napendelea kufanya hivyo kwa sababu huwa nachukulia kama ni fursa ya mazoezi kwangu kwa ajiri ya kuweka mwili sawa, niwe ni mchangamfu na kujiweka mbali na maradhi. Katika upande wa kutazama michezo kutokana na majukumu yangu ya kazi yalivyo, huwa sipati muda wa kutazama michezo.

Ndiyo, ninapenda kuendesha baiskeli na kimsingi mimi pia namiliki baiskeli ninayo, baiskeli zile za spoti, huwa inanisaidia ninapohitaji kuenda mahali kwa uharaka na kurudi, lakini pia muda mwingine huwa napenda kuitumia kama chombo cha mazoezi kwa ajili ya kueka mwili salama na kueka mwili vizuri.

Kutokana na aina ya kazi ninayoifanya, changamoto ya kwanza naokutana nayo naeza kusema ni mshahara ambao haujitoshelezi. Kwani mshahara ninaoupokea nikilinganisha na matumizi na mahitajia yangu naoana ni mshahara ambao hautoshelezi. Lakini pili kupishana kauli na mikwaruzano ya hapa na pale na wafanyikazi wenzangu. Kama binadamu hii ni kawaida huwa inatokea wanadamu kupishana kauli na kukwaruzana. Lakini baadaye huwa tunarudi katika mstari na tunaongea lugha moja. Changamoto nyingine changamoto za barabarani kwa sababu muda mwingi nakuwa natumia usafiri wa pikipiki hivyo ajali barabarani zipo muda mwingine unakoswa koswa. Hivyo.

Mamba ambayo nayafanya kuhakikisha nawatia moyo wenzangu kazini, jambo la kwanza ni kuwapongeza kwa kazi nzuri, pale wanapokuwa wamepewa majukumu na kuyakamilisha, lakini pili wanapokuwa wanahitaji msaada wangu huwa napenda kuwasaidia kwa ajili ya kukamilisha hiyo kazi na sio kuwapa lawama. Pia napenda kuwashirikisha ama kushirikisha katika mawazo chanya namaanisha kwamba nawahamasisha kujaribu kutumia mbinu mpya mbali mbali ili kuboresha kazi zao. Lakini pia kingine huwa mi mwenyewe napenda kuwaonyesha mfano mzuri kwa kuwa mstari wa mbele katika utekelezaji wa majukumu.

Kiuhalisia popcorni huwa napenda kula lakini sio kipaumbele changu sana ila huwa ikitokea kula na kula lakini sio kwamba ile nimekosa kula popcorni basi nakuwa naona kama siku yangu haijaenda vizuri kula na kula lakini pia vipo ambavyo navipendelea zaidi kuliko popcorn.

Ndiyo napenda kukimbia tena sana sana kabisa kwa sababu miongoni mwa mazoezi yangu makubwa huwa napenda kukimbia. Natenga muda kama ni asubuhi kama ni jioni. Nakimbia pamoja pia na kujumuisha na mazoezi mengine ila kukimbia ndio napenda zaidi.

Kimsingi kujitunza ni jambo la muhimu sana kwa namna moja ya nyingine na mimi kwa upande wangu jambo hili nalizingatia na nalizingatia kwa kutumia njia zifuatazo. Chakwanza nazingatia njia sahihi ama ulaji wa chakula kilichokuwa bora kwa mana kwamba natumia zaidi vyakula vyasili kuliko vyakula ambavyo vimesindikwa kiwandani. Kitu cha pili nazingatia muda wa kupumzika kwa maana ya muda wa kulala nalala muda wa takribani masaa sita mpaka nane kama ambavyo wataalamu wanaelekeza. Pia kitu kingine na zingatia sana mazoezi kwasabu mazoezi yanafanya mwili ukae sawa, mwili uwe active na unakuwa unajiweka mbali kutokana na marathi mbali mbali.

Ndiyo ninapenda kupika na kutokana na aina ya maisha ambayo nimekulia. Swala nakupika lilikuwa halikwepeki. Kwa sababu nimeanza kupika nikiwa chini ya umri wa miaka kumi na tano. Na nilifika hatua mpaka nikawa napika chakula cha familia nzima cha watu wa tano au sita. Na mimi binafsi huwa napendelea zaidi kula chakula ambacho nimekipika mwenyewe.

Mimi sio muumini sana au mpenzi sana wa kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Lakini huwa tu ile tarehe yangu ya kuzaliwa naifahamu na inapokuwa imefika. Jambo labda tu la msingi ambalo naeza kulifanya ni kumshukuru Mungu kwa kuendelea kunipa afya njema na maisha mema.

Kitu cha kwanza ambacho huwa napenda kukifanya wakati wa baridi ni kuhakikisha navaa aina ya nguo ambazo zina material ambayo yataupa mwili wangu joto. Tofauti na hiyo pia muda mwingi wakati wa baridi kama nakuwa sipo kazini huwa napenda tu nibaki ndani nifanye shughuli zingine ambazo nitaweza kuzifanya nikiwa nyumbani. Na cha mwisho wakati wa baridi huwa napenda nitumie vyakula ama vinywaji vyenye vyenye joto ambavyo pia vitachangia kuupa mwili wangu joto.

Katika maisha yangu ya kila siku, utaratibu ambao nimejiwekea ni kuhakikisha nalala mapema na kuamka mapema. Na ninapoamka mapema mara nyingi siku yangu huwa inakuwa inaanza vizuri kwa sababu nitaweza kupangilia mipango yangu ya siku nzima, mipango ya kazi na mipango mingine binafsi.

Ninapokuwa kazini huwa najitahidi kadiri ya uwezo wangu kuhakikisha naushughulikia muda vizuri kwa maana kupangilia kila kitu nikifanya ndani ya muda wake. Kwani nikishindwa kupangilia muda wangu vizuri kazini, nitashindwa kufikia target zile ambazo najiekea kwa siku, kwa wiki na kwa mwezi.

Malengo niliyonayo kwa kazi yangu cha kwanza ni kuhakikisha inatoa huduma iliyokuwa bora kwa wateja na kupitia kutoa hiyo huduma bora kwa wateja itanisaidia kufikia lengo la pili ambapo kazi yangu itajulikana kwa watu na kufahamika sehemu mbali mbali na hao watayoifahamu watakuja kupata huduma ofisini kwangu. Lakini pia lengo lingine ni kuhakikisha nafikia katika level za juu za kiutendaji na kimaendeleo kwa maana ya kiuchumi.

Kimsingi maoni kutoka kwa wengine huwa ninayapokea katika utaratibu ama mpangilio ambao hautamkwaza mtoa maoni kwa namna moja ama nyingine. Na miongoni mwa njia ambazo huwa ninazitumia kupokea maoni mara nyingi aidha kupitia vikao kwa maana mkusanyiko wa mtu zaidi ya mmoja au wawili ama muda mwingine ninapokea maoni kwa mtu mmoja mmoja. Atakapo nihitaji pembeni kunipa maoni yake basi huwa ninayapokea kwa heshima na kwa uwazi.

Mimi sio mpenzi sana wa kutazama televisheni ama kusikiliza redio. Hivyo habari nyingi ambazo mimi huwa nazipata. Nazipata kupitia simu yangu ya kiganjani kwa kutumia mitandao mbalimbali ya kijamii. Ikiwemo Instagram, Facebook, pamoja na YouTube.

Kiujumla mimi napenda mtu awe na tabia njema kwa maana ya kwamba awe na uwezo wa kuishi na jamii ama watu wanaomzunguka kwa upendo kwa amani, awe ni mtu mwenye nidhamu, awe ni mtu mwenye kumuabudu Mungu vizuri na mengineyo yanayo fanana na hayo.

Kimsingi ununuaji wa vitu, unategemea na unahitaji kununua nini. Kuna vingine vinanunuliwa sokoni, vingine dukani. Lakini kiujumla mimi katika mfumo wangu wa maisha vitu vingi ninanvyonunua mimi huwa vinanilazimu kununua sokoni, katika upande ya vyakula na vinywaji lakini katika upande wa mavazi, huwa napendelea kununua vitu dukani.

Mara nyingi muda wangu wa bure huwa nautumia kwa ajili ya mapumziko ya mwili, kupumzisha akili, lakini napokuwa nimemaliza kupumzika kama muda bado upo huwa napendelea kufanya mazoezi, lakini pia muda mwingine huwa napendelea kuperuzi mtandaoni kwa ajili ya kujifunza mambo kadha wa kadha.

Swala la kusasisha vifaa vyangu mara nyingi hutegemea na aina yenyewe ya kifaa na kimetumika kwa muda gani na kimehitaji pia kusasishwa kwa muda gani mfano kuna vifaa vingine huwa vinasasishwa kila wiki, kuna vingine kila mwezi au vingine kila baada miezi miwili ndipo vinafanyiwa kusasisha.

Siku za nyuma kabla sijawa na majukumu mengi ya kazi, nilikuwa nafanya mazoezi ya mwili takribani kila siku. Lakini kwa sasa kutokana na majukumu ya kazi yamekuwa mengi, hivo najitahidi angalau kwa wiki nifanye mazoezi ya mwili isiopungue idadi mara tatu au mara nne.

Ikitokea nimepata fursa ya kuambiwa nichague kati ya kuandika au kuongea ningechagua kuandika kwa sababu mara nyingi katika kuandika huwa naona na kuwana uhuru zaidi katika kuongea. Suala na kuongea huwa linahitaji mazoezi sana na kupangilia maongezi yako na pointi zako, hivyo napendelea zaidi kuandika.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti katika matumizi yangu mbali mbali ya kila siku, japo siyo mara nyingi, ila ni mara kadhaa huwa natumia. Mfano mfano wa teknolojia ya sauti ninayotumia ni kama uwasizi wa sauti ambayo inapatikana katika simu yangu ya mkononi kupitia siri lakini pia natumia teknolojia sauti katika kurekodi na uchakataji wa sauti muda mwingine pia natumia teknolojia ya sauti katika uzalishaji wa sauti ama utambuzi wa sauti.

Kinywaji ambacho mimi nakipendelea zaidi kunywa ni maziwa ambayo ni fresh ambayo hayajagandishwa na kinywaji hicho huwa nakipendelea zaidi kunywa asubuhi ama usiku kabla ya kulala. Aliyenieleza kuhusu kinywaji hiki ni kupitia kusikiliza mafundisho mbali mbali ya mambo ya afya mafundisho ya afya yanasema kwamba maziwa yana virutubisho vingi na virutubisho mbali mbali ambao vinachangia katika afya ya mwili wa mwanadamu. Kimsingi nikinywa kinywaji hicho huwa najisikia vizuri na naburudika.